Napenda filamu za vitendo, uhalifu na upelelezi, pamoja na historia, na filamu za kweli, pia mimi ufuraiya filamu za kusisimua, na zile zenye ujumbe mzito wa kijami, wakati wa kupumzika, naeza pia kuangalia vichekesho ili kubadilisha mawazo kidogo.

Napenda kula nje katika migahawa midogo midogo ilio tulivu hasaa ile inayopika chakula cha kienyeji. Pia mimi ufuraiya seemu safi zilizo na mazingira mazuri. Silazima zime ziwe za kifaari sana muradi chakula ni kitamu na uduma ni nzuri.

Napenda kutumia muda na familia kwa kushiriki shughuli za pamoja kama vile kula chakula pamoja kuzungumza na kushirikiana kuhusu mambo ya maisha na wakati mwingine kutoka matembezeni au kutembeleana. Huo muda hunipa furaha na pia hunisaidia kudumisha mshikamano na upendo wa kifamilia.

Nalinda mazingira kwa kutupa taka mahali panapo faa, kupunguza matumizi ya plastiki na pia kutumia tena au kurejelea vitu vinapo wezekana. Pia ninajitahidi kuhifadhi maji na umeme kupanda mti inapo wezekana na kuhamasisha wengine kutunza mazingira kwa vitendo vidogo vinavyoleta mabadiliko makubwa.

Ninapenda zaidi msimu wa joto wa wastani hasa wakati hali ya hewa si kali sana. Msimu huu unirahisishia kufanya shugli za nje, kusafiri na kuendelea na shugli za kila siku bila usumbufu mwingi wa baridi kali au mvuwa nyingi.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuwasiliana kwa heshima na uwazi, kusikiliza mawazo yao na pia kushirikiana kama timu. Pia ninajitahidi kusaidiana, kutatua migogoro kwa mazungumzo na pia kudumisha mazingira ya kazi yenye mshikamano na kuheshimiana.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa mambo kwa haraka, kuchukua maamuzi sahihi hata katika hali ngumu na kuathiri wengine kwa njia chanya. Pia ningependa uwezo wa kujifunza ujuzi mpya kirahisi na kushirikiana vizuri na watu tofauti bila matatizo.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni Christmas, ninaipenda sababu ni wakati mzuri wa kusherekea pamoja na familia na marafiki, kushirikiana zawadi na kujisikia furaha ya pamoja. Hali ya hewa na mapambo pia hufanya iwe maalumu zaidi yenye kumbukumbu mzuri.

Ndio napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hutoa maoni mbalimbali na mitazamo tofauti juu ya mambo mbalimbali. Inanisaidia kuelewa mawazo ya watu wengine, kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kupata mashauriano au mitazamo mpya ambayo huenda sikuweza kuyafikiria peke yangu.

Mchezo ninaupenda zaidi duniani ni mpira wa minguu napenda mchezo huu kwa sababu unaunganisha watu wa mataifa na tamaduni tofauti na unaonyesha mshikamano, nidhamu na ushindani wa haki.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo ni hali ya dhoruba kubwa au ajali ndogo ya gari. Ilikuwa tukio lililonikumbusha jinsi maisha ni hatarishi na jinsi kila sekunde inavyoweza kubadilisha mambo. Tukio hilo lilinifundisha kuwa makini zaidi kuheshimu usalama na kutunza familia na marafiki kwa kila wakati.

Napenda kuwa mahali tulivu na salama penye mazingira safi na ya kupendeza. Napendelea sehemu zisizo na kelele nyingi, zenye hewa safi na watu wachache au wenye heshima. Maeneo kama hayo hunipa utulivu wa mawazo, hunisaidia kufikiri vizuri na kujisikia huru zaidi.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kupanga muda wangu vizuri na kufika mapema au kwa wakati kwenye shuguli zangu. Kuwa muwahi, unisaidia kuwepuka msongo wa mawazo, kwenyesha nidhamu na kuheshimu muda wa wengine.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi lakini kilicho na ladha nzuri. Napenda lishe yenye mizani bora, yenye proteini, kama mboga na matunda ili niwe na afya ya nzuri na nishati ya kufanya shughuli za kila siku.

Ninapendelea hali ya hewa yenye baridi kidogo kuliko joto kali. Baridi hufanya nijisikie mtulivu na rahisi kufanya shughuli za nje. Wakati joto kali linaweza kufanya nishati kupungua haraka na kusababisha usumbufu.

Napenda kutazama video kwenye majukwaa maarufu mtandaoni. Kama vile YouTube na Netflix Kama ni cinema au vipindi pia napenda video za elimu na mafunzo. Video za vichekesho. Video za documentary na habari.

Ninapendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu husaidia kuamka vizuri, kuongeza nishati na kueka mwili tayari kwa shughuli za siku mzima. Lakini mara nyingine ikiwa siku imejaa shughuli, si shida kufanya mazoezi jioni ili kupumzika na kutulia baada ya kazi.

Kumbukumbu mzuri za shule ninazo penda ni wakati wakucheka na marafiki darasani, kushirikiana katika mashindano ya michezo na kufanikisha miradi ya darasa. Pia napenda kumbukumbu za walimu walio tuongoza kwa huruma na marifa na siku zile za sherehe au matamasha ya shule.

Naanzisha mradi mpya wa kazi kwa kuelewa malengo. Kwanza ninaelewa kwa nini mradi huo unafanywa na matokeo yanayotarajiwa. Kupanga hatua kwa hatua, ninawekeza mpangilio wa kazi. Ni nini kinapaswa kufanywa kwanza, kisha nini kinachofuata. Kugawa majukumu, kusanya rasilimali, kuzindua mradi rasmi na kufuatilia maendeleo.

Ninapenda zaidi majira ya joto la wastani. Pale ambapo hali ya hewa ni nzuri. Si ya baridi kali wala joto kali. Majira haya hunifanya nijisikie huru. Kufanya shughuli za nje kwa urahisi. Kusafiri na kufurahia maisha bila usumbufu mwingi wa hali ya hewa.

Ninapenda kutazama michezo ya mpira wa miguu hasa mashindano makubwa kama ligi ya mabingwa wa ulaya au mashindano ya kimataifa. Pia napenda basketboli kwa sababu michezo hii ina ushindani mkubwa mbinu za kipekee na inavutia kuona wachezaji wakitumia ustadi wao.

Kwa kutumia mchanganyiko mgumu, kuiweka kua ndefu, napendelea nenosiri liwe angalau, herufi kuminambili au zaidi, kutotumia maneno raisi, kama vile majina, tare ya kuzaliwa, kutofanya rudufu, kila akaunti na nenosiri tofauti.

Kipawa nilicho nacho ni kuunda na kuelewa mambo kwa haraka pamoja na kushirikiana vizuri na watu. Pia nina kipawa cha kujifunza ujuzi mpya kirahisi, kuchambua matatizo na kupata suluhisho na kuonyesha ubunifu katika kazi au shughuli za kila siku.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya hunifurahisha kujifunza ladha tofauti na tamaduni za vyakula mbali mbali. Kujaribu vyakula vipya hunipanua mawazo hunipa uzoefu mpya na wakati mwingine hunisaidia kugundua vyakula ninavyovipenda sana kuliko nilivyotarajia.

Mimi napendelea kutumia wifi pahali inapopatikana kwa sababu ni rahisi, ya haraka na mara nyingi ni salama zaidi kuliko data ya simu. Lakini pale ambapo wifi haipo data ya simu ni chaguo langu la pili.

Somo la sayansi ninalopenda zaidi ni biolojia hasa kujifunza kuhusu mwili wa binadamu, mimea na mazingira. Napenda pia fizikia kwa sababu hufundisha jinsi ulimwengu unavyofanya kazi na kanuni zake.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege ilikuwa uzoefu wa kufutia kwa sababu niyaraka na unatoa nafasi ya kuona mandhari mazuri ukiwa juu angani. Safari ya ndege unifanya nijisikie msisimuko na pia kunipa uzoefu tofauti na usafiri wa kawaida wa ardhimi.

Ndiyo napenda kuogea kwa maji ya moto. Hasaa pale ninapohitaji kupumzika misuli na kuondoa uchovu. Kuoga kwa maji ya moto, hunifanya nijisikie mtulivu. Kupumzika kisaikolojia na pia husaidia kuondoa msongo wa mawazo. Baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni mara ya asubuhi, mara nyingine pia mchana kulingana na hali ya siku. Kwa asubuhi napendelea kikombe kidogo cha kahawa au chai ili kuamka na kuongeza nishati.

Utaratibu wangu wa jioni kawaida ni mara ya kutulia baada ya shughuli za mchana ili kujiandaa kwa usiku. Kwa kawaida napenda kupumzika kidogo, kula chakula cha jioni, kujiandaa juu ya kesho na kuoga na kulala.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia, hasa programming na matumizi bora ya teknolojia ya kisasa. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa biashara na uongozi pamoja na lugha mpya ili kupanua mawasiliano yangu.

Chakula ninachopenda zaidi ni chakula cha kienyeji, kilicho na ladha nzuri, hasa, supu, au mchuuzi, wenye nyama, au samaki na mboga za majani. Napenda pia vyakula vinavyopikwa vizuri na vina lishe bora.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu inanisaidia kuzingatia kazi vizuri bila kelele nyingi kuokoa muda wa usafiri na kusawazisha kazi na maisha binafsi.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni maji safi, hasa pale ninapohitaji kuziacha kiu na kubaki na nishati. Pia napenda chai ya asali au kahawa kidogo asubuhi kwa sababu hunipa msisimko na nguvu ya kuanza siku.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa kwenye sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Pia napenda kuzichua maji kidogo au kunywa baridi ili kupunguza joto mwilini.

Ninapanga kazi zangu kwa mpangilio wa kipaombele na muda. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kwanza naorodhesha kazi zote. Naandika kila kazi inayo hitajika kufanywa. Napanga kwa kipaumbele. Ninaweka kwanza zile kazi muhimu. Nagawa muda. Naondoa usumbufu. Na pia nachunguza maendeleo.

Ndiyo napenda maua kwa sababu huleta uzuri, utulivu na hisia nzuri. Maua hunifurahisha macho, hunipa amani ya moyo na mara nyingi hunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira na kuthamini vitu vidogo vizuri maishani.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue, ninayona kwenye mingu wazi, kwenye maji ya baari, au mito, na pia kwenye vitu vya kila siku kama mavazi, au mapambo ya chumbani. Rangi hii unipa hisia za utulivu, amani, na kuwa huru kisaikolojia.

Ninashambulia tatizo kazini, kwa kuchambua tatizo kwanza na kuelewa chanzo chake. Kisha kusikiliza pande zote. Kuhakikisha nimeelewa maoni na hisia za wote wanaohusika. Kueka kipaumbele, kutafuta suluhisho la vitendo. Kushirikisha wengine na kutumia mpango wa hatua kwa hatua.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi kwa kawaida ni kuamka mapema. Kila asubuhi mimi huanza kuamka mapema ili niwe na muda wa kutosha wa maandalizi. Kuoga, kupiga mswaki na kuandaa mwili kula kitu kidogo chenye lishe kama matunda, mkate au chai na kutazama kazi, masomo au shughuli za siku hiyo na kupanga kipaumbele.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa mavazi yanayofunika mwili kama shati zenye mikono mirefu. Kutumia kinywaji cha kinga ya jua ili kuepuka kuchomwa na jua kwenye ngozi zenye nyeti kutafuta kivuli na kunywa maji ya kutosha.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni juisi ya matunda hasa juisi ya machungwa au zabibu. Napenda pia maji ya baridi yenye chumvi kidogo wakati wa joto kwa sababu hunipa baridi kunyonyesha kiu na kuongeza nishati mwilini.

Ninapendelea chakula chenye latha ya mchanganyiko. Sikali sana lakini yenye utamu kidogo na chumvi ya kutosha. Napenda chakula chenye viungo vya asili kama vile mboga, viungo vya kienyeji na nyama au samaki vilivyo andaliwa vizuri.

Ndiyo napenda kupiga picha. Napenda kupiga picha za mandhari ya asili, matukio ya furaha na kumbukumbu za familia na marafiki. Kupiga picha hunisaidia kudumisha kumbukumbu nzuri na kuona uzuri wa vitu vya kawaida kwa mtazamo tofauti.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia mtu ambaye alikuwa katika shida. Kama kumsaidia kumuinua mtu aliyepoteza kitu au kumsaidia mzima ndogo anayehitaji msaada.

Napendelea zaidi upepo wa asili kuliko AC, upepo hunipa hewa safi na hisia ya asili inayotuliza. Hata hivyo, wakati wa joto kali sana, sina shida kutumia AC ili kupunguza joto na kujisikia vizuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kula chakula kidogo au kahawa ili kupata kuondoa kiu au njaa. Napenda kukaa mahali tulivu, kusikiliza muziki au hata kufunga macho kwa dakika chache.

Ninachukua hatua kadhaa kuongeza uzalishaji wangu. Kupanga kazi vizuri kuzidisha umakini. Kuzitumia mbinu bora, kupumzika kidogo. Kuweka malengo madogo kama kugawa kazi kubwa kwa hatua ndogo. Na kujifunza na kuboresha mbinu ili siku inayofuata niwe na ufanisi zaidi.

Kila siku napendelea kutumia zana za dijiti ambazo hufanya maisha na kazi zangu kuwa rahisi. Baadhi ni computer ambayo mimi hutumia kufanya kazi za ofisi masomo na utafiti mtandaoni. Simu ya mkononi kwa mawasiliano. Programu za mawasiliano kama whatsapp. Kuwasiliana haraka na wenzangu. Kalenda na programu za burudani na elimu.

Ninasasisha vifaa vyangu vya dijiti kila mara inapohitajika. Lakini kwa kawaida programu na apps mara nyingi hupitia update kila wakati zinapo tolewa ili kuhakikisha ziko salama na zinafanya kazi vizuri. Simu na kompyuta mara chache kwa mwezi. Na kwa jumla ninaweka mpangilio wa kuhakikisha kila kifaa kipo updated ili kionekane cha kisasa.

Ninaishi mahali penye utulivu, safi na salama, ambapo kuna mazingira ya kijani na anga safi. Ni eneo ambalo humruhusu mtu kupumzika, kufanya kazi kwa amani na kushirikiana na majirani.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto ilikuwa uzoefu mzuri sana kwa sababu nilifurahia manthari ya asili, upepo mwanana na utulivu wa maji. Kutembelea maineo kama hayo hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kutamini uzuri wa mazingira ya asili.

Ninahifadhi data yangu kwenye simu na kompyuta lakini pia hutumia hifadhi ya mtandaoni cloud kama google drive au iCloud kwa usalama zaidi. Hii hunisaidia kuepuka kupoteza taarifa muhimu.

Kusubiri kwenye mstari, hunifanya nijihisi mvumilivu kidogo na mwenye tahadhari. Mara nyingi ninatumia mda huo kupumzika kidogo, kupanga mawazo na kuangalia simu ili mda usipite bure.

Ndiyo napenda kukimbia. Mara nyingi hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu. Napendelea kukimbilia asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu.

Wakati wa baridi kali napenda kuvaa nguo nzito na za kutosha kama koti kukaa ndani ya nyumba au mahali penye joto ili kuepuka baridi kali na kudumisha afya yangu.

Napenda kwenda madukani yasubui mapema au jioni wakati ambapo kuna watu wachache na mazingira ni tulivu. Wakati huo hunirahisishia kuchagua vitu vizuri bila haraka kuepuka foleni ndefu na kufanya manunuzi kwa utulivu.

Kwa kawaida nalala masaa saba hadi nane kwa usiku, hii husaidia mwili wangu kupumzika, kurekebisha nguvu na kuamka macho ili niwe nanishatia kufanya shugli za siku mzima.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Barcelona napenda timu hii kwa sababu ina wanaume wachezaji wenye ustadi mkubwa, mbinu za kipekee na historia ya mafanikio. Pia hufurahia kuona jinsi wanavyocheza kwa mshikamano na moyo wa ushindi.

Hapana sijawahi kuendeleza ndege nyumbani lakini napenda kuona ndege hasa pale zikiwa katika mazingira ya asili au kwenye bustani kwa sababu hunifurahisha na kunipa hisia za utulivu.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu na yenye furaha kidogo. Kawaida, napenda kushirikiana na familia na marafiki wa karibu. Kula pamoja au kusherehekea kidogo nyumbani.

Kinachonipa motisha kazini ni mafanikio na matokeo mazuri, kuona kazi yangu ikitimiza malengo au kuleta matokeo chanya. Timu wenye mshikamano, kushirikiana na wenzangu, wanaotumia bidii na kuunga mkono kila mmoja, maneno ya pongezi, shukrani au ushauri wa kujenga kutoka kwa wakuu au wenzangu.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mabegi ya kitambaa badala ya plastiki wakati wa kwenda madukani. Nakunywa maji na vinywaji kwa kutumia chupa zinazoweza kutumika tena badala ya chupa za plastiki za kutumia mara moja na pia kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki kama vile na kutumia zilizo za chuma au kioo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini kwa kiasi. Napendelea michezo inayohitaji fikra na mkakati, au ile ya burudani na ushindani wa kirafiki.

Ndiyo, napenda kuweka baadhi ya picha mtandaoni, lakini kwa kiasi na kwa tahadhari. Napendelea kushiriki picha zinazohusiana na mandhari ya asili, sherehe au matukio ya furaha, burudani au mambo ya ubunifu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni To Kill a Mockingbird naipenda kwa sababu kinahimiza haki, huruma na ujasiri wa kusimama kwa kweli. Pia kinanifundisha kuhusu maisha ya jamii, tofauti za watu na jinsi ya kushughulikia changamoto za maisha.

Hapana, sivai miwani kwa sasa, lakini sina tatizo na miwani, nikihitaji kwa kusoma au kwa kulinda macho, ningevaa bila shida kwa sababu afya ya macho ni muhimu.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota, hunipa utulivu wa mawazo, na kunifanya nifikirie ukubwa wa ulimwengu. Ni wakati mzuri wa kutulia, kutafakari maisha, na kufurahia uzuri wa asili, hasa usiku, kunapokuwa kimya.

Kwa kawaida nakaa hadi karibu saa nne au saa tano usiku. Yaani saa kumi mpaka saa kumi na moja jioni. Napenda kulala mapema kiasi ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu kwa shughuli za kesho.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, asa vile vya uhalifu na upelelezi, historia na hadithi za kweli. Pia napenda vitabu vya maendeleo binafsi na vile vinavyonifanya nifikirie kwa kina na kujifunza maadili ya maisha.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule anayejua kupanga kusimamia rasilimali na kutoa bidhaa au huduma bora kwa wateja. Sifa zake ni kama mlezi wa ubora anahakikisha bidhaa au huduma zinazotolewa ni bora na zinakidhi matarajio ya wateja.

Ndiyo napenda kucheza na watoto uniletea furaha kwa sababu wana uchangamfu, ucheshi wa asili na ubunifu mwingi. Kucheza nao unifanya nijisikie huru kupunguza mawazo na pia kunipa nafasi ya kuwafundisha mambo mazuri.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Univutia kwa sababu unirahisishia kazi, uniongezea maarifa na kunifanya niende sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kutulia na familia au marafiki wa karibu kusherehekea kwa chakula, keki na furaha kidogo. Pia napenda kutumia wakati huo kufikiria malengo ya mwaka ujao, kupanga mipango na kujiandaa kwa changamoto mpya.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa wengi ni Lebron James. Nampenda kwa sababu wa uwezo wa kipekee. Ana mchanganyiko wa nguvu, kasi na ustadi wa kufuata mchezo.

Nawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kutumia mpangilio na mipaka dhabiti, kueka ratiba wazi, ninaweka mda maalumu wa kazi na mda wa kupumzika au kushirikiana na familia na marafiki. Wakati wa kazi ninafanya kila kitu kwa umakini ili kupunguza kazi zinazoendelea kuingilia maisha binafsi.

Napenda kufuatilia mifereji ya TV inayonipa habari, elimu na burudani. Baadhi ya hayo ni kama vile mifereji ya habari kama CNN, BBC au NTV ili kufuatilia matukio ya dunia na Kenya.

Napenda kwenda cinema mara chache tu kwa mwaka. Hasa pale filamu nzuri zinapokuwa zimezinduliwa au zinapokuwa na muda wa furaha na marafiki au familia. Napendelea kwenda mwisho wa wiki au jioni wakati kuna utulivu kidogo.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Hii hufanya nijisikie, safi, tulivu na mpangilio mzuri. Hata hivyo mara nyingine napenda kuwacha ndevu ndogo kama mtindo au kwa sababu ya mda.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Nashiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji, harambe au matukio ya vijana. Pia najitolea kusaidia pale inapohitajika kutoa mda au juzi wangu kusaidia wengine.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba subira huzaa matunda. Kila jambo lina wakati wake kukasirika au kushinikiza si suluhisho. Pia nilijifunza kwamba bidii na nidhamu hutoa mafanikio. Kila kitu kinachofanikishwa kwa jitihada na mpangilio ni cha kudumu.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, ilikuwa ni uzoefu wa kufurahisha sana, muziki wa moja kwa moja ni shati ya watu, na kuimba pa moja vilileta furaha na kumbu kumbu nzuri.

Ndiyo napenda wazo la kurudi ujana kwa sababu ungekuwa na nafasi ya kufurahia maisha bila wasiwasi, kucheza zaidi, kujifunza kwa urahisi na kutumia muda na marafiki na familia kwa furaha kubwa.

Hapana, sijawahi kufuga mnyama moja kwa moja, lakini ninaelewa jinsi kazi ya kufuga wanyama inavyo itaji umakini, nidhamu na ustadi, hasaa kwa kikisha wanyama wanapata lishebora na afyanjema.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale yanausiana na usimamizi wa mda na kupanga kazi. Yamenifundisha jinsi ya kueka kipa umbele na kufanya kila kitu kwa wakati. Mawasiliano na kushirikiana na wengine na pia ustadi wa kiufundi.

Kwa kweli, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango cha elimu na uwelewa, si mabishano. Inanivutia kujadili sera, utawala bora, haki za raia na maendeleo ya jamii, hasaa pale mazungumzo ya napokuwa ya heshima na kujifunza.

Napata matokeo bora zaidi asubuhi, hasa kati ya saa moja mpaka sa nne. Wakati huu akili yangu huwa makini na yenye umakini zaidi baada ya kupumzika usiku. Pia nishati ya mwili ipo juu kwa kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo napenda kula popcorn hasaa wakati wa kutazama sinema au filamu nyumbani. Napenda kwa sababu nikikula kidogo, rahisi na chenye ladha nzuri. Na pia hufanya tamasha la filamu kuwa la furaha na burudani zaidi.

Napenda mchezaji wanaocheza mpira wa miguu na mpira wa kikapu zaidi. Baadhi napenda kwa sababu ya ustadi, nidhamu na uwezo wao wa kushirikiana na wenzao. Napenda Lionel Messi na Cristiano Ronaldo kwa wachezaji wa mpira wa miguu kwa sababu wana mbinu za kipekee na mshikamano wa timu.

Napenda kufanya kazi kwa njia zote mbili, lakini inategemea aina ya kazi. Kazi zinazo hitaji umakini mkubwa au mawazo ya kina napendelea kuzifanya peke yangu kwa sababu inanisaidia kuzingatia bila kuvurugwa.

Wakati wa msongo wa kazi napenda kupumzika kidogo, kufanya mapumziko mafupi, kunywa maji, au kuchukua pumzi ndefu ili akili ipate kupumzika, napenda kupanga kazi upya, kutazama orodha ya majukumu, na kupanga kipaumbele ili kupunguza shinikizo.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana yenye mafanikio na kusaidia wengine hii inajumuisha kufanikisha malengo yangu binafsi na kitaaluma kuwa na familia na marafiki wa karibu walio kuwa na mshikamano na furaha kuchangia jamii kwa njia chanya kama kusaidia elimu afya au maendeleo ya kijamii.

Tunda linalo nipendeza zaidi ni tunda la embe, naipenda kwa sababu ni tamu na lenye harufu nzuri, ni lenye maji mengi, linanipa utamu na unywaji wa sili, na pia ni rahisi kula na kubeba, hasaa pale ni napokuwa njiani au kazini.

Napenda kuvaa nguo rahisi, tulivu na zinazo faa mazingira. Hapa ni baadhi ya vipengele ambayo mimi huangalia wakati wa kuchagua nguo. Naangalia rangi tulivu na zinazo vutia. Nguo zinazo faa shughuli za kila siku. Kama fulana, suruwali rahisi au gauni la kawaida nyumbani.

Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni kitabu cha hadithi, kilichojaa maarifa na msukumo, naipenda kitabu hiki kwa sababu kilinifundisha jambo jipya na kunipanua ufahamu wangu, kilikuwa na maana binafsi, kilichothibitisha kuwa mtu aliyenipa halijali kwa dhati, kilinipa motisha na furaha kwa wakati mmoja.

Nilipokuwa mtoto nilipenda sana kucheza nje na marafiki, michezo ya mipira wa miguu, kukimbia au michezo ya ujasiri. Pia nilipenda kusoma vitabu vya hadithi ili kufurahia hadithi za kusisimua na kuburudika.

Ndiyo napenda kuogelea, hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na pia ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima. Pia napenda kuogelea kwa sababu hunipa uhuru na furaha hasa nikiwa majini siku ya joto kali.

Jambo la dini linalonipendeza zaidi ni maadili na mwongozo wa maisha. Hii inajumuisha heshima, upendo na mshikamano kati ya watu. Kujifuza kufanya mema na kusaidia wengine bila kutegemea malipo, subira, uvumilivu na pia kusamehe pale mtu alikokukosea.

Ndiyo napenda kucheza ngoma, hunifanya nijisikie huru, hunipa furaha, na njia nzuri ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu hunisaidia kujieleza kupita, kupitia mwendo na mziki, hata kama si mtaalamu kabisa.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa ufafanuzi, heshima na uvumilivu. Napenda kusikiliza kwa makini, kuchambua maoni kwa busara, kukubali maoni tofauti. Na kutoana shukurani kwa mtu aliyetoa maoni hata kama ni ya mchakato wakujifunza.

Ningependa kutembelea mji wa kale wagiza sababu ni thamani ya kihistoria. Ni moja wapo ya miundo ya kale zaidi duniani. Yenye historia ya zaidi ya miaka elfu nne na miatano. Napenda pia ubunifu wake wakipekee. Njia walizo jenga piramidi hizo ni ya ustadi, wadhabu na mawe ni ya kushangaza sana.

Ninaboresha mchakato ya kazi kwa kutumia mpangilio, ufanisi na mbinu za kisasa, napenda kukagua mchakato mzima, kwanza ninaangalia hatua zote za kazi ili kuona ni wapi kuna upungufu au kuchelewa.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kama msongamano wa kazi. Wakati kuna majukumu mengi, kwa wakati mmoja, huwa changamoto kupanga kipaumbele. Mawasiliano yasiyo wazi, wakati maelezo, hayatoshi au hayako wazi, kazi inaweza kuchelewa au kufanyika vibaya.

Ndiyo natumia simu kununua vitu. Natumia simu kwa sababu ni raisi na haraka. Si lazima niondoke nyumbani hili kununua bidhaa au huduma. Pia naeza kulinganisha bei na bidhaa kupitia apps za biashara mtandaoni ninapata chaguo bora zaidi.

Ndiyo napenda kusikiliza radio, ninjia nzuri ya kupata habari za hivi punde, muziki na vipindi vya mazungumzo. Pia hunipa burudani na utulivu, hasa nikiwa na pumzika au nikifanya kazi ndogo ndogo.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia mwanga wa mafuta au taa za battery ili kuendelea na shugli muhimu kidogo. Napenda pia kuchukua mapumziko kidogo, kufanya kitu cha kupumzika kama kusoma kitabu au kutafakari.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule unaohusisha nidhamu, uvumilivu na usimamizi wa mda. Mfano wake naeza sema kama kujituma kwa bidii, kila kazi inahitaji jitihada na umakini na bidii hutoa matokeo bora. Kusimamia muda vizuri, kujua ni lini kufanya kazi kubwa, lini kupumzika na lini kushughulukia majukumu madogo.

Napenda kutumia kompyuta zaidi kufanya kazi na masomo, kuandika ripoti, kuandaa miradi, au kufanya utafiti mtandaoni. Pia napenda kutumia kompyuta kwa mawasiliano, kutuma barua pepe, kushirikiana na wenzangu au marafiki, na kufanya video call.

Napendelea wasilisho kwa mtazamo chanya, hamasika na tayari kushirikisha mawazo. Wasilisho ni njia nzuri ya kueleza mawazo yangu na kushirikiana na wengine. Mara nyingine wasilisho hufanya nijiskie kidogo wasiwasi, hasa pale nikiwa mbele ya watu wengi. Pia ni fursa ya kujifunza kupitia maoni ya wasikilizaji.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na mboga za majani nazipenda kwa sababu ni chakula cha kutosha na chenye lishe, kinanipa nguvu na virutubishi muhimu, pia ni cha asili na kitamaduni na kinaakisi utamaduni wa familia na jamii.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia zinazo changanya mwili, akili na moyo kama vile kulala vizuri, napenda kupumzika kwa kulala kwa muda unaofaa ili kurudisha nguvu za mwili, napenda pia kusoma vitabu au kusikiliza muziki wakati ninapopumzika ili kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, nilipata fursa ya kulima mara chache, nilifurahi zaidi kupanda mboga na matunda kama vile sukuma wiki, spinachi au nyanya. Pia nilifurahia kujifunza kuhusu asili, kutambua mbegu udongo na namna ya kulisha mimea, kuchangia kazi ya familia au jamii pia ilifanya nifurahie sana kulima.

Napenda sana kufuga ng'ombe ni mnyama muhimu sana kwa sababu hutowa maziwa? Ambayo ni chanzo kizuri cha lishe kwa familia. Pia ni mali ya thamani kwa vile ng'ombe hutumika kama akiba au msada wa kifedha. Na pia husaidia katika kilimo. Samadi yake hutumika kurutubisha udongo.

Napanga na kushughulikia mda kazini kwa mpangilio, nidhamu na ufanisi, napenda kuandika urodha ya kazi, kwanza naorodhesha majukumu yote ya siku ili nijue ni nini cha kufanya kwanza, napenda kufanya kazi muhimu na ya dharura kwanza na kuwacha zile zisizo muhimu au zipunguzwe.

Shughuli zangu za wikendi kawaida ni mchanganyiko wa kupumzika, burudani na kufanya shughuli muhimu. Napenda kupumzika nyumbani, kulala vizuri, kusoma vitabu au kusikiliza mziki ili kuondoa uchovu wa wiki.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa ukarimu, heshima na uwazi. Napenda kuwapa maelezo ya jumla, kufafanua malengo ya kazi, utamaduni wa kampuni na jinsi timu inavyofanya kazi. Pia napenda kuwatambulisha kwa wenzao, kuwapa nafasi ya kukutana na timu na kuunda uhusiano wa kirafiki.

Ninapoanza kazi napenda kufanya mambo kwa mipangilio na nidhamu, kwanza ni kupanga siku yangu, naandika orodha ya kazi zote za siku na kuamua ni zipi za kipaumbele. Ya pili ni kukagua maelezo au miradi ilio pita ili kujua hatua inayo fuata.

Ili kujiandaa kwa mkutano, napenda kutumia mpangilio, maandalizi na umakini. Napenda kuelewa mathumuni ya mkutano, kuangalia ajenda na malengo ya mkutano ili nijue ni taarifa gani au michango inayohitajika. Napenda pia kuandaa taarifa na nyaraka muhimu zinazohitajika kwenye mkutano.

Napenda kuogea mara moja hadi mbili kwa siku, hili husaidia kudumisha usafi wa mwili na afya ya ngozi, kupumzisha akili, kuoga mara nyingine kunatoa hisia ya utulivu na furaha, na pia kuongeza nishati hasa asubuhi, hunipa nguvu za siku mzima na kuogea jioni kunapunguza uchovu wa siku.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chenye mwili, rahisi kudigest na chenye virutubishi. Napenda machakula kama vile mboga za majani na protini kidogo kama sukumawiki au spinachi na samaki au kuku. Chakula cha asili na kisafi kama vile wali, ugali au viazi vitamu.

Ninapoaka asubuhi, napenda kufanya mambo kwa mpangilio na nidhamu. Napenda kufanya mazoezi madogo kama vile kutembea kidogo ili kuamsha mwili na damu. Napenda kula chakula cha asubuhi ili nipate virutubisho ya kunipa nguvu za siku mzima.

Ndio, napenda kuchora na kupaka rangi. Hii hufanya kutoa ubunifu na mawazo yangu. Kupata nafasi ya kuunda picha au michoro ninayoipenda. Pia hunisaidia kupumzisha akili na kutoa utulivu na kupunguza msongo wa mawazo.

Katika mpira wa kiragbi wa marekani, kuna timu kadhaa zinazoonekena kubwa na maarufu kulingana na kiwango cha ushindani na ligi za ndani. Timu kubwa za kitaifa ninachokijua ni USA Eagles, hii ndio mstari mkuu wa kiragbi wa marekani katika mshindano ya kimataifa ya rugby union.

Napanga kufikia mafanikio makubwa na udhabiti katika kazi yangu. Napanga kuwa mtaalamu hodari, kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku ili kuwa bora katika kazi yangu. Pia napanga kupata nafasi za uongozi au ushawishi ili niweze kufanya maamuzi muhimu na kusaidia wengine kufanya kazi vizuri pia.

Ushauri wangu kwa mtu anayeaza kazi ni ajifunze haraka na pia ajiandae, afahamu utaratibu, utamaduni wa kazi na malengo ya timu, pia anafaa ajiweke kwenye nidhamu ya muda, akuwe anaweza kufanya kazi kwa usahihi, kuhakikisha anakamilisha majukumu kwa wakati.

Mara nyingi nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Mara moja asubuhi na mara ya pili katikati ya siku. Mara nyingi napanga kuchaji kifaa chote usiku au asubuhi mapema kuhakikisha kina nguvu za siku mzima.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki. Hii hufanya mambo mazuri kama kuonyesha ubunifu na kipaji. Kupiga chombo kunatoa nafasi ya kuunda midundo na melodi zangu. Pia husaidia kupumzisha akili. Muziki hutoa utulivu na furaha. Ukiongezwa na kupiga chombo kunakidhi hisia hizo.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya maua ya asili, inatoa utulivu na furaha, harufu ya maua kama waridi au lavenda hufanya akili kupumzika. Pia inakumbusha kumbukumbu nzuri, mara nyingi hurejelea wakati wa amani, bustani au wikendi za kupumzika.

Napenda kufanya marafiki mahali popote ambapo kuna mazingira ya kushirikiana na kubadilishana mawazo. Marafiki napenda kuwapata katika shule au chuo kutoka kwa wenzangu wa darasa au timu za michezo ambapo kushirikiana kunazalisha urafiki.

Mwezi ninayopenda zaidi ni Desemba. Sababu ni kuwa ni mwezi wa sherehe na sikukuu, Krismasi, mwaka mpya na sherehe za familia hufanyika Desemba na kutoa furaha na mshikamano. Sababu ni kuwa ni mwezi wa sherehe na sikukuu, Krismasi, Mwaka Mpya na sherehe za familia hufanyika Desemba na hutoa furaha na mshikamano. Kukaa na familia nyumbani.

Wakati ninahitaji msaada kazini, napenda kuchukua hatua kwa uwezo, uwazi na nidhamu, napenda kuzingatia tatizo kwanza, kujaribu kuelewa tatizo kwa kina na kuona kama naeza kulitatua mwenyewe.

Napendelea kuamka na jua, kuamka asubuhi kunanipa nishati na mtazamo chanya wa siku mzima hufanya iwe rahisi kupata muda wa asubuhi kwa mazoezi, kusoma au kupanga kazi.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio. Mara nyingi huwa ni kwa ajili ya burudani au michezo. Kama concerto, tamasha, au mechi za michezo. Nimejifunza kuwa kununua tikiti mapema kunasaidia kupata nafasi nzuri na kuepuka msongamano au upungufu wa tikiti.

Napenda kusomea habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti na apps zinazoaminika na zinazotoa taarifa mpya za haraka. Kama vile tovuti za habari za kimataifa kama BBC, CNN, na Aljazeera na Reuters.

Hali ya hewa ambayo ninawo ipenda zaidi ni baridi kidogo na jua la asubui, baridi kidogo inafaa kwa matembezi, michezo ya nje na shuguli za kiasili bila kuwa na joto kupita kiasi.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia munda wa kupumzika, burudani na kushirikiana na familia au marafiki. Napenda kupumzika nyumbani kusoma, kusikiliza mziki au kutuzama filamu au televisheni.

Asubuhi na mchana kunaweza kuwa na hali ya jua au mawingu machache bila mvua mkubwa. Kuna uwezekano wa mvua leo uko chini kwa maeneo mengi ya jijini, yaani mvua siya uhakika sana asubui au mchana.